Siyo wakati mwingi huwa napiga picha. Picha huwa napiga haswa wanyama ama nikiwa na kitu fulani cha ajabu. Sijawai kukiona kitu ambacho ni kinatokana na mandhari ama kimetengenezwa kimeumbwa kimeumbwa hivo lakini si cha kawaida. Sa hicho hunifurahisha na huwa inapiga picha. Lakini mimi hupiga picha zangu mwenyewe sana sana. Kana sio sana nipige picha zangu mwenyewe.

Mwanamke, lakini nina maoni kuhusu kunyoa ama kulea ndevu. Ndevu zinapotunzwa, zisipoachiliwa tu, zinaponyolewa vizuri. Siyo kunyoa zote, kunyoa ikuwe tu kwa kiasi fulani, inaleta, ina urembo wake, ama ina mvuto wake. Lakini kunyoa pia kuna kuna umuhimu wake kwa usafi ama nini lakini mtu akinyoa tu abakishe kidogo ile ambayo ataweza kuimaintain ile ambayo ataweza kuimaintain hiyo iko sawa.

Kuna kitabu fulani ambacho kimeandikwa na rafiki yangu, kinaitwa Adult hood, ni kitabu ambacho nilikifurahia kukisoma kwa sababu kinaongelea yale mambo ambayo yanafanyika haswa kwa maisha ya binadamu. Ni kama ni mambo tu ambayo tuna inakua sawa kila mtu anaipitia. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanatuhusu sisi sote. Na kwa vile ambavyo kina kuhusu kila mtu kilinipendeza kuona mtazamo labda tofauti kwa kila jambo ambalo tunapitia. Yeye ana mtazamo tofauti ama amekuja kupatana na mtu ama kujihusisha na mtu ambaye ako na mtazamo tofauti kuhusu hilo jambo na akasoma kitu fulani kwa hivo. Pia mimi kilinifurahisha na kuna mambo ambayo nilisoma kutokana nacho.

Aina ya kiki ambayo imetengeneza na siyo zile flavour ambazo tumezoea zile ambazo tunawziwa za kuongeza tu ladha mbali keki ambayo imetengenezwa na matunda sio kutoka chumbani ili kuongeza flavour pia.

Msimu wa vuli, msimu ambao hakuna mvua nyingi na msimu ambao hakuna jua kali. Wakati ambapo kuna mvua ambayo inaweza ku inaweza kumeesha vitu na pia kuna jiru jua kali ya kuchoma lakini kuna hiyo jua. Sipendi baridi nyingi na sipendi joto nyingi.

Mahali hapa nilihamia miezi kama sita iliyopita, sina uhakika lakini miezi sita hivi. Na mahali hapa nilipapenda kwa sababu hakuna mambo mengi ambayo yanafanya, hakuna watu wengi. Ni mahali ambapo unaweza ukafanya kazi wakati wa mchana, hakuna kusumbuliwa, kuna hewa nzuri. Na usalama pia ni salama kwa sababu hakuna watu wengi wanajua kwamba kuna nyumba hapa ama kuna watu ambao wanaishi hapo.

Toka nitoke shuleni kuandika kwa mkono imekuwa kama sio jambo ambalo tunalifanya sasa. Kuandika kwa mkono labda uandike kitu fulani na ukiwa na kalamu karibu, kitu fulani tu kifupi. Lakini simu tunazitumia sana, kuandika kwa simu, kuandika kwa kompyuta, alafu unaitoa inajuwa sasa imeandikwa unaiptint kwa hivo kuandika kwa mkono apana lakini kuandika kwa kompyuta.

Ujuzi wa kutengeneza vitu ambavyo ni vya kurembesha nyumba kama vya kuchora vitu fulani ama kutengeneza mauwa na vesis ama hizo nyuru zake kutengeneza vitu rahisi kama meza ama kitanda rahisi vitu kama hivyo.

Kuhusu wazee, labda wazee wale ambao wamenizidi umri. Kuna wakati ambapo nilikuwa nafanya kazi ya kuangalia wazee, caregiving. Nilifurahia sana kukuwa pamoja na wao, kuwaelewa, kujua wao ni kina nani. Vile ambayo wanapenda kufanyiwa vitu na vile ambavyo hawangependa kufanyiwa. Kwa hivyo, ninapenda sana watu wazee.

Wakati mimi sivai kofia. Kuna wakati nilikuwa nipelinda kuvaa sana, lakini wakati huu hata sikujua niliacha kivipi kuvaa kofia. Sipendi, sipendi kuvaa kofia. Lakini wakati wa ambao kuna vumbi sana, ama ni wakati ambako kuna baridi sana, ninajipata nimevaa kofia. Kofia, mara moja moja, lakini sipendi kuvaa.